Aha, unashambulia aje tatizo kazini. Kitu ya kwanza ni kuwa na umakinifu kwa kuchukua hatua. Kitu ya kwanza, kama kuna tatizo lolote limetokea kazini, unajua hali ya tatizo hilo, unajua chanzo, na unajua hatua za kuchukua kwa sababu huwezi just, kuchukua hatua za mwisho na kabla hujatatua tatizo lenyewe. Ukijua tatizo lenyewe linakua ni rahisi sana kutatua tatizo. Jua kiini, cha tatizo ndio utatue.

Mafunzo gani ya kazi yame kusaidia kazaidi ni bidii na kufuatiria. Ukikuwa na bidii, unahona matokeo ya kazi yako. Na ukikuwa na amani na ukiongea sana na wafanyi kazi wako, inakua ni rahisi kujua matatizo ambayo kampuni yako inaendedea.

Aha. Unavyo lea nywele zako mara ngapi. Ahaa. Nywele yangu naikata tu kidogo. Sikati sana na sikai kama mwanafunzi. Kwa hivyo mi sio mwanafunzi nywele yangu ni kubwa. Kwa hivyo si lazima ninyoe Eh. Nikiona inafaa kunyoa ikibadilika rangi. Ndio naipaka dye ama nainyoa kidogo na itrim. Eh.

Aha, manzaro ya jirani yangu ama kutoka nje, niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Aha, ni majirani. Naona majirani, nawaona watoto wakicheza nje, naona mfereji, naona stima mahari iko, naona gari ya jirani. Yes, naona milango ya madirisha na majirani wakitoka nje nawaona, wakicheza na waona.

Aha, jee, unapenda kunywa maziwa? Kabisa, minapenda kunywa maziwa, sana sana ya ng'ombe, na nitamu zaidi, naitumia kupika chai, naitumia kula ugali, naeza kunywa bira, naeza kunywa bira ugari, naeza kunywa peke yake, naeza ikunywa ikiwa baridi, wakati mwingine naeza ikunywa ikiwa moto, inakuanga tam sana kwanza ukieka sukari.

Je, unapenda kusafiri na lamani au GPS. Aha. Kama sijui wakapahali ninatembea na tumianga GPS. Eee, kwa sababu inatusaidia sana inajua njia zote. Na pia, AI inatusaidia pia kuiandika tena. Eee, sasa, ya kitambo inatusaidia na ya saizi itatusaidia sana. Mi huwa naitumia.

Je umewahi kushiriki mashindano? Kabisa nimeshaishiriki mashindano ya kukimbia na mashindano ya kuongelea na nilipendezwa sana na hiyo michezo na pia najikakamua vile nitaongezea speed yangu ndio niweze kushinda wakati ujao najitayarisha sana na napenda.

Mafunzo gani ningependa kupata kazini? Aha, ningependa mafunzo ya kukuwa bossi na manager kwa sababu ukiwa hapo juu, kila kitu kinendaga sawa, kazi yako si nyingi na kwa sababu kuna wafanyikazi kuna wafanyikazi wako chini yako ambao wanafanya kazi mingi, kwa hivyo kazi yako nirahisi sana na penda kua manija.

Na unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Mimi kwanza naenda kwa ofisi ya manager ama director na mwambia shida zangu. Na kama sio manager naenda kwa fanyakazi wenzangu nawaambia wanisaidie. Niko na shida fulani, kama sitakuwa hiyo siku ya kazi, kama nitachelewa naambia wafanyakazi wangu wanisaidie kushikilia kabla nifike.

Aha, unasomea wapi? Habari mtandaoni. Mimi nazisoma kwa mitandao tofauti tofauti. Naezazisoma kwa TikTok. Apo ndipo napata habari. Nezazipata kwa Instagram. Naezazipata kwa Facebook na Instagram. Lakini wakati mwingi, Facebook ndio inaletanga habari sana.

Aha, shuguri yangu ya kupendezwa ni ipi. Shuguri ya mziki, napenda sana kusikiza mziki na kuimba. Hiyo ndiyo kazi yangu inayopendeza. Napenda kuogerea sana. Napenda kufunza watoto wa dogo, jinsi ya kujiangaria, kutojiumiza. Napenda sana na kuwasaidia watu wa sipigane na kueneza amani.

Na sanaa je unapenda sanaa ya aina ya gani sanaa ni nayopenda sana ni ya mziki na mziki ni kitu ambacho mimi huwa na kipenda sana kwa sababu kinerimisha jamii ni kioo cha jamii na kiko kila mahali na kila mahali popote kwa na radio, tv, zinacheza sana mziki so mziki wa sanaa naupenda.

Aha, naeza sema naeza penda wakati. Sina wakati wakupika. Kama nimechelewa sana, naezapika chakula cha haraka. Kama indomie, naeza kula mkate na chai, naeza supageti. Izo ndiyo vitu zenye nasosi. Hizo ni vitu naeza sema naeza napenda sana wakati nimechelewa na ninausingizi nataka kulala mapema ama nina wageni.

Aha mazoezi yangu na yafanya asubuhi, mapema na kama sijafanya asubuhi ni taifanya jioni. Kwa sababu mwili wangu lazima ni kuena afya, napenda kuwa na afya na napenda kuwa na shepu nzuri. Kwa hivyo naifanya sana sana asubuhi. Na nisipofanya asubuhi na ifanya jioni.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi? Ushauri wa kwanza ni asikuwena haraka ya utajiri ama ya faida ya kazi kwa sababu ameianza. Lazima akue na usubiri kwa muda wa miezi kadhaa ndiyo kazi yake ilete faida na asiharakishe kuchoka moyo kwa sababu ya matokeo.

Nafanya nini kuwatia moyo wenzangu? Kitu nafanya ni kuwaambia ya kwamba, wasijifananisha na walio na pesa kama hawana pesa. Na kama hauna mpenzi, usisikie vibaya ju hauna mpenzi. Kama huna nguo, we fanya kazi, taratibu, si lazima uvae, hizo nguo za pesa mingi, tosheka na zile ukonazo.

Aha, nini kinachonifanya nicheke? Aha, niki, pengine nakumbuka story ambayo, nilikuwa naongolea nao jana na marafiki, ama nimeingia kwa mtandao zinaitwa memes, so ukiangalia video ya kuchekesha, unacheka tu. Lazima ucheke. Kama mtu akifanya akiongea, venye hafai kuongea, nacheka.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Changamoto ya kwanza ni mwanabiashara ambaye anakutembelea kazini mwetu ambaye anapiga kelele, hasikiziki, anamagobano, anongea kwa sauti, atake kusikiza. Sasa huyo ndiyo changamoto kubwa.

Aha, hapa na sivai saa kwa sababu wakati mwingi nimeshika simu, simu ndio imekua saa wakati huu, kwa hivo hata kuangalia mkono saa ni ngumu zaidi kwa sababu kila saa ni dakika tano naangalia simu, kwa hivo simu yangu naiangalilia kwa, saa yangu naiangalilia kwa simu, si kwa saa ya mkono.

Nafanya nini kueka afya nzuri kitu ya kwanza ni mazoezi nafanya mazoezi zaidi sana asubuhi halafu na kula vizuri na kula matunda na lala vizuri wakati unaofaa na na ogelea na na meditate.

Ujuzi gani ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kutumia AI ya ndio iweze kuniripa na iwe ni kazi yangu kwa sababu spendi kutoka toka inche na penda kufanya AI niweze kuwa lahisi kwa angu kuitumia na kupata ikiwe kama kazi yangu ya kuniripa.

Na unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Ni kufanya kazi kwa bidii, kuamka mapema na kuanza kazi nahakikisha ni kona chochote ambacho na hitaji naifanya kwa kupenda, naipenda kama ni mekura chakura na make sure ni mejitayarisha kwa chochote.

Ningependa kujifunza nini kipya? Hichi kitu kipya ninachokipenda kujifunza ni? Kujifunza kutumia AI. Kwa mutandao, inipee pesa. Niitumie kama kufanya biashara yangu. Sana, penda sana kujifunza AI. Iwe kama kazi yangu ya kuniripa. Yeah, napenda sana AI.